Ndiyo, nimeshawai. Nilitembelea ziwa wakati wa likizo na ilikuwa uzoefu mzuri sana. Hewa ilikuwa safi, upepo mwanana na maji yalikuwa tulivu kiasi cha kutuliza akili. Tulika karibu na maji. Tukiongea, tukicheka na kuangalia jua likizama ilikuwa ni sehemu mzuri ya kupumzika na kusahau Stress za kila siku.

Ndiyo, napenda kuimba, hasaa nikiwa pekee yangu, si kwamba nina sauti kali sana, lakini nafurahia kuimba kwa ajili ya kujisikia vizuri. Wakati mwingine, huondoa stress na hunipa furaha tu. Wewe je, unaimba ukiwa wapi zaidi, nyumbani, kanisani, au hata ukiwa unaoga.

Likizo yangu ya ndoto ningekuwa na utulivu lakini yenye matukio kidogo. Ningependa kuenda mahali penye mazingira ya asili labda karibu na bahari au milimani. Asubuhi ningeamka pole pole ntembee nikisikiliza upepo au mawimbi. Kisha nionje chakula cha kienyeji. Mchana ningechunguza maeneo mapya kujifunza tamaduni wa watu huko na kupiga picha za kumbu kumbu. Jioni ningependa kukaa kimya nikitazama machweo ya jua na kutafakari maisha bila haraka ya kazi au ratiba.

Kama binadamu, kufanya kazi na timu ya mbali kuna hitaji mawasiliano mazuri, mipango thabiti na kidogo uvumilivu, hapa ni jinsi naeza panga. Mawasiliano ya wazi, kutumia slack, tims au barua pepe kwa undani. Ratiba thabiti, kueka nyakati, wazi na kugawa kazi kwa kila mtu. Kujenga uaminifu, kuzingatia maoni ya kila mtu, kushukuru jitihada zao na kushirikiana kwa heshima, kurekebisha changamoto kukabiliana na matatizo ya muda wa kazi, tofauti au matatizo interneti. Kuugana kidogo. Wakati mwingine kufanya kitu cha kawaida pamoja kama kuonana vacho kwa kahawa au michezo midogo ya mtadaoni kusaidia timu kwa karibu kisaikolojia.

Mara nyingi asubuhi, watu hupendelea kula vitu ambavyo ni rahisi kumeza, vinatoa nguvu ya kuanza siku. Mimi baadhi ya vitu nakula ni chapati au mkate pamoja na mayai au siagi, uji na maandazi, maziwa au chai ya maziwa, matunda kama ndizi, machungwa au papai, siriol na maziwa.

Napendelea suruali kwa sababu ni rahisi kuvaa inafaa kwenye hali nyingi na ni rahisi kusongea au kufanya shuguli. Lakini sketi pia zinaweza kuwa nzuri kwa hali za kipekee kama sherehe au wakati unataka muonekano wa kifashoni zaidi. Kila moja inafaida yake kulingana na hali na mapendeleo ya mtu.

Nikijibu ningesema napenda mbwa zaidi. Mbwa wanaonekana kuwa na ushirika mkubwa, wanapenda kucheza na mara nyingi ni walinzi wazuri pia. Inafurahisha kuona mbwa akikukaribisha kwa furaha kila unapofika nyumbani. Lakini pia paka wanamvuto wao ni watulivu, huru na wanajua kupumzika vizuri, wanafaa sana kwa mtu anayapenda utulivu.

Napenda nyama ya kuku zaidi kwa sababu ni laini rahisi kuandaa na unaweza kuipika kwa njia nyingi kukaangwa kuchemshwa kukaangwa na viungo pia ni ladha nzuri bila kuwa nzito sana hivyo naweza kula mara kwa mara bila kujaa sana lakini pia mara nyingine napenda nyama ya ngombe hasa kwenye stew au nyama choma ila ladha ya kipekee na yenye nguvu kidogo.

Uzoefu wa kazi umenifundisha mambo kadhaa muhimu lakini kubwa zaidi kujifunza kushirikiana na watu wengine. Kujifunza kushirikiana na timu. Kuelewa nguvu za uvumilivu mawasiliano mazuri na kuelewa nguvu za kila mtu. Kujifunza kukabiliana na changamoto. Ubunifu uvumilivu na jinsi ya kutafuta suluhisho haraka. Kujifunza kusimamia muda. Pia kujifunza kukubali maoni. Kukua kibiashara na kibinafsi.

Napenda vipindi vya televisheni vinavyokuwa na mchanganyiko wa furaha na msisimko. Hasa, drama za kusisimua, vipindi vya komedi, program za ujuzi na mashindano, dokumentari za asili au historia, au midomsingi angano za asili au historia.

Ujuzi wa kuimarisha unategemea malengo ya kibinafsi na kazi. Lakini ujuzi unaonifaa kwa kia zaidi. Unaweza kuwa ujuzi wa mawasiliano, ujuzi wa kusimamia muda, ujuzi wa teknolojia, ujuzi wa ubunifu au kutatua matatizo.

Kusaidia jamii ni jambo linalo nifanya nijisikie vizuri na muhimu. Njia ambazo mtu anaeza kusaidia jamii yake ni kutoa msaada wa moja kwa moja kujitolea kushiriki ujuzi. Kuchangia kwa kifedha au vifaa kwa kifupi kusaidia jamii si lazima iwe jambo kubwa hata matendo madogo ya kila siku yanaeza kuleta mabadiliko makubwa.

Ndiyo, napenda kutumia mitandao ya kijamii, lakini kwa kiwango kilicho na mpangilio. Napenda kutumia mitandao ya kijadiko kushirikiana na marafiki na familia, kujifunza mambo mapya, burudani kuona video, memes au vipindi vinavyo nifurahisha, lakini pia napenda kueka mpaka ili sikutumia muda mwingi kupita kiasi.